Rangi yangu ya kupendeza ni rangi nyekundu ninapenda rangi nyekundu maana hata ukiwa mbali waeza kuiona. Hiyoo ndiyo rangi ambayo inapendeza hata kwa maua ukiangalia maua mekundu ni yapendeza sana.